Harufu ninayoipenda zaidi ni ile ya maua ya mkarafuu. Sikumbuki mara ya kwanza nilipoiona, lakini inanikumbusha nyumbani kwetu kijijini. Baba yangu alipanda mti wa mkarafuu nyuma ya nyumba yetu, na mara nyingi tulikaa chini yake tukisoma au kupiga hadithi. Harufu yake inanifanya nihisi utulivu na amani. Pia wakati mwingi, mama yangu alitumia mafuta ya mkarafuu kupaka mwili wangu. Ilikuwa ni kama zawadi maalum. Kwa hivyo, harufu ya mkarafuu ina ishara ya ufuraha na upendo kwangu.

Zawadi nzuri ambayo nimewai pokea ni saa ya mkono kutoka kwa rafiki yangu wa karibu. Alinipatia zawadi hiyo siku ya kuzaliwa kwangu na nilishangaa sana kwa sababu nilikuwa nataka saa kama hiyo kwa mda mrefu. Ilikuwa ni zawadi ya maana kwangu kwa sababu ilinikumbusha urafiki wetu na jinsi alivyo na umakini kwangu.

Napenda chai kuliko asubuhi, kikombe cha chai moto hunisaidia kuamka polepole bila msisimko mkali na jioni hunisaidia kupumzika baada ya siku refu. Chai pia ina maana ya kijamii kwa sababu maranyingi hutumia wakati wa mazungumuzo na familia au marafiki. Jambo linaloimarisha uhusiano. Ingawa kahawa huwapa watu wengi nguvu ya haraka na umakini, mimi napendelea chai kwa sababu inanipanguvu ya wastani, ladha nzuri na hisia ya nyumbani.

Kumbukumbu nzuri nilionayo kutoka utotoni ni wakati wa jioni tulipokuwa tukikaa pamoja kama familia baada ya shughuli za siku nzima. Na kumbuka vizuri jinsi tulivyo kusanyika nje au sebuleni, tukisubiri chakula kiive, huku tukizungumza na kucheka. Kulikuwa na furaha ya kipekee kusikiliza hadithi kutoka kwa wazazi au watu wazima, hadithi zilizo tufundisha maadili, heshima na umuhimu wa kushirikiana. Mara nyingi tulicheza michezo ya kitamaduni na ya kawaida kama kuruka kamba kufkuza au kuimba nyimbo tulizojifunza shuleni bila simu au runinga kututeka mawazo. Wakati huo maisha ilionekana rahisi sana, fruraha ilitokana na vitu vidogo kama kucheza na marafiki kula pamoja au kusikiza sauti za jioni zikianza kutulia. Na kumbuka pia jinsi nilivyo hisi salama na kupendwa, nikijua kuwa kuna watu waliokuwa wakinijali na kuniongoza. Kumbu kumbu hizo hunipa tabasamu kila ninapo zikumbuka kwa sababu zinanikumbusha thamani ya familia, urafiki na maisha ya unyenyekevu. Hadi leo ninapo kutana na changamoto za maisha ya utu zima, kumbu kumbu hizi hunipa faraja na kunikumbusha kuwa furaha ya kweli haipatikani katika vitu vikubwa pekee, bali katika upendo, umoja na nyakati rahisi tulizo shiriki tukiwa watoto.

Kwa kawaida ninalala kati ya masaa sita hadi saba usiku ingawa wakati mwingine inaweza kufika masaa manane kulingana na ratiba ya siku husika. Uzingizi nisehemu muhimu sana ya maisha yangu kwa sababu ina nisaidia kurejesha nguvu za mwili na akili baada ya siku ndefu ya shughuli. Ninapopata usingizi wa kutosha, mimi huamka nikiwa na nguvu, nikiwa na uwezo mzuri wa kufikiri, kuzingatia kazi au masomo na kufanya maamuzi kwa utulivu. Hata hivo, kutokana na majukumu ya kila siku kama kazi, masomo, au majukumu ya kifamilia, si rahisi kila mara kufikia kiwango bora cha usingizi. Kuna nyakati hulazimika kulala kuchelewa, hasa ninapokuwa na kazi nyingi au majukumu ya dharura, jambo linalopunguza muda wa kupumzika. Licha ya changamoto hizo na jitahidi kudumisha utaratibu mzuri wa kulala kwa kuhakikisha na lala saa zi na zokaribiana kila siku kuepuka matumizi ya simu au runinga kwa muda mrefu kabla ya kulala na kutengeneza mazingira tulivu ya na yosaidia usingizi mzuri. Pia nimegundua kuwa usingizi waubora ni muhimu kuliko muda pekee, kwa sababu hata masaa machache ya usingizi mzuri yanaweza kunifanya nijisikie nafuu kuliko kulala mudamrefu bila utulivu. Kwa jumla, ingawa si kila siku napata usingizi kamili ni na utamani. Ninatambua umuhimu wake na ninaendelea kujitahidi kuboresha ratiba yangu ili kupata usingizi wa kutosha unaonisaidia kuishi kwa afya na kufanya vizuri katika shughuli zangu za kila siku.

Kinachonifanya nicheke ni mambo madogo ya kila siku ambayo huleta furaha mshangao na hisia za kupumzika kutoka mawazo ya kila siku. Kwa mfano, mimi hucheka sana ni napokuwa na familia au marafiki. Hasa wakati tunashirikiana vichekesho vya kirafiki kejeli zisizo za hatari au hadithi sizizo tarajiwa zinazo tufanya tuseme. Haya, sijui nitacheka kweli. Cheka changu mara nyingi hutoka kwenye hali zisizo rasmi. Kama mchezo mdogo wa watoto kicheko cha wanyama au tabia zisizo za kawaida za watu wanao nizunguka. Vichekesho vya mtandaoni pia vinaweza kunifraisha. Kama video fupi au picha za wanyama wakifanya mambo ya sio ya kawaida lakini ya kuchekesha. Zaidi ya hayo, mara nyingine, kucheka kunaibuka kwa ghafla bila sababu kubwa. Ni hisia ya furaha isio ya lazima mfano ninapokutana na kitu cha ajabu cha kupendeza au tukio lisilo la kawaida lililo pitiliza matarajio yangu. Kucheka hufanya moyo wangu ujisikie mwepesi, huondoa msongo wa mawazo na hunifanya nijisikie karibu na wale walio karibu nami. Pia kucheka ni njia kuunganisha watu, wakati wakiwa pamoja wakicheka, kuna hisia urafiki, upendo na mshikamano wa kijamii unaojitokeza bila maneno. Hata wakati wa msongo au changamoto, kucheka maranyingi huibuka kama njia kupumzika, kunipulizia furaha na kunifanya nione mambo kwa mtazamo chanya zaidi. Kwa hivyo, chochote kinachonifanya nicheke ni kile kinacho ongeza furaha ya ndani, unyenyekevu na hali ya kuwa na watu au mambo ya nayo niingiza kwenye furaha halisi ya moyo. Cheka sio tu kicheko cha mda mfupi bali ni sehemu ya maisha yangu inayonifanya nijisikie hai nikiwa na matumaini na kuendelea kushirikiana kwa furaha na wengine kila siku.

Kama ningechagua luga ya kujifunza, ningependa sana kifaransa. Kifaransa ni luga tajiri yenye historia ndefu na inazungumuzwa situ ufaransa, bali pia katika nchi nyingi za Afrika, Kanada, Sehimu za Karibiani na hata Asia. Kujifunza kifaransa kuna nipa fursa ya kuunganishwa na mamilioni ya watu dunia hani na kufahamu tamaduni mbalimbali ambazo zinatumia luga hii. Luga ya kifaransa inamvuto wa kipekee kwa sababu inamaneno mazuri, sauti za upole na inatoa uwelewo wa kifasihi na kisanaa unoonyesha hisia kwa undani. Kifaransa pia ni luga ya sanaha, fasihi na sayansi. Tukijifunza kifaransa, tunapata na fasi ya kusoma waandishi maarufu katika luga asili yao, jambo linalotoa hisia halisi na uwelewa wakina wa kazi zao. Pia luga hii inafungulia milango ya filamu, mziki na sanaa ya kizazi cha zamani na kisasa na kutuezesha kuelewa mktatha wa kiutamaduni zaidi ya maneno tu. Haitha, kifaransa ni luga ya kidiplomasia na biyashara. Kujua kifaransa kuneweza kunisaidia katika mawesiliono ya kimataifa, safari au hata kufanya kazi katika mashirika ya kimataifa kama umoja wa mataifa au UNESCO. Luga hii inakuza fikra za kimataifa na inaeza kuboresha uwelewa wa kiutamaduni na kiisabati kwa sababu maranyingi sarufi ya kifaransa inaitaji mpangilio na ufahamu wa kina wa maneno na muundo wa sentensi. Zaidi ya yote, kujifunza kifaransa ni changamoto nzuri ya kili, kwani inaitaji kukumbuka maneno mapia misemo ya kawaida na tafsiri sahihi ya sarufi. Lakini changamoto hizo ndizo zinazofanya ujifunzaji uwe wa kufuraisha na kuridhisha. Kupitia kifaransa, mtu anapewa fursa ya kuongea, kusoma na kuelewa dunia kwa mtazamoto fauti. Na hii ni moja wapo ya faida kubwa za kujifunza luga yoyote, lakini hasa kifaransa ambayo ni luga yenye hathi, historia na mvuto mkubwa duniani. Kwa hivyo, kifaransa siyo tu luga ya mawasiliano, bali pia daraja la tamaduni, historia na sanaa na ningependa kweza kuzungumuza, kusoma na kuelewa kifaransa kikamilifu ili kufungua milango ya fursa nyingi kimataifa na kifasihi.

Napenda kula mboga nyingi tofauti, lakini kuna baadhi ambazo ni za kipekee kwangu kwa ladha na afya. Kwanza kabisa napenda spinachi. Spinachi ni mboga ya majani yenye rangi ya kijani na kina na ina utajiri sana kwa madini ya chuma, vitamini A, vitamini cha na antioxidant. Napenda kula spinachi katika saladi, kwenye supu, au hata kuichanganya kwenye wali au mikate ya mayai. Ladha yake ni laini na inafanya kila mlo kuwa na hisia za afya. Pili, napenda sana brokoli. Brokoli ni mboga ambayo ni nzuri sana kwa moyo na afya kwa jumla. Ina vitamini cha, kalsiamu na faiba nyingi ambazo husaidia mfumu wa mmeng'enyo, wa chakula na kuimarisha kinga ya mwili. Napenda kula brokoli iliyopikwa kwa mvuke kidogo kwani hivyo haina kupoteza virutubisho vyake na bado ina ladha nzuri. Wakati mwingine naipika kidogo na kuongeza mafuta ya mzeituni, tangawizi na vitunguu na hii inafanya iwe na ladha ya kipekee. Mbugo nyingine ambayo napenda ni karoti. Hasa karoti zarangi ya machungwa. Karoti ni tajiri kwa madini ambayo husaidia macho na ngozi. Napenda kula karoti kioevu kwenye saladi au kidogo kukarikwa pamoja na mboga zingine kama kabichi. Karoti pia huleta ladha tamu kidogo ambayo inafaa sana kwenye mlo wa kila siku aitha napenda pilipili hoho za rangi tofauti nyekundu, kijani na manjano. Pilipili hizi zinatoa rangi nzuri kwenye sahani na pia zina vitamini A na cha nyingi. Napenda kuzipika kidogo kisha kuzipanga kwenye saladi au kuzipika na mboga zingine kama kabichi au nyanya na mara nyingine kuongeza ladha kwenye wali au mlo wa mchana. Sukuma wiki pia ni moja ya mboga ninazozipenda sana. Sukuma wiki ni mboga ya majani inayojulikana sana hapa Afrika mashariki. Napenda kula sukuma wiki iliopikwa kwa mafuta kidogo na vitunguu, kisha kuichanganya na wali au ugali. Ladha yake ni nzuri na hutoa nguvu kwa mwili kwa sababu ina madini ya chuma, vitamini A na cha na, faiba. Mwishowe, napenda kabichi. Kabichi inaweza kupikwa kwa njia nyingi tofauti. Kuoka, kukanga kidogo au kuchanganya kwenye supu ladha yake inabadilika kulingana na jinsi unavyoipika na bado ni mboga yenye afya na yenye virutubisho vingi. Napenda kujaribu mchanganyiko wa kabichi na brokoli au karoti. Kwani hivyo mlo unakuwa na rangi nzuri, ladha nzuri na afya bora. Kwa kifupi kidogo, mboga ninazo zipenda ni spinachi, brokoli, karoti, pili pili hoho, sukuma wiki na kabichi. Kila moja inaladha yake ya kipekee na husaidia mwili kuwa na afya. Napenda pia kujaribu mchanganyiko wa mboga hizi katika kila mlo. Ili kila chakula kiwe na rangi, ladha na virutubisho vyote muhimu. Mboga hizi si tu zinanipa afya, bali pia zinafanya kila mlo kuwa na mlo wa kufraisha na wa kuridhisha.

Nyama ni nayopenda zaidi ni nyama ya kuku. Napenda kuku kwa sababu ni nyepesi, inaweza kupikwa kwa njia nyingi tofauti na inaladha nzuri. Napenda kula kuku iliopikwa kwa mchuzi, kukaangwa kidogo au kuokwa, kwani kila njia inatoa latha tofauti. Haitha napenda nyama ya kuku kwa sababu ni rahisi kumengenya na haina mafta mengi kama nyama nyekundu, jambo li nalolifanya iwecha guo zuri kwa afya. Pia unaweza kuichanganya na mboga, wali au vibanzi na hivyo kufanya kila mlo uwe na latha nzuri na lishe bora. Kwa kifupi, nyama ninayopenda zaidi ni kuku kwa sababu ni yenye afya, lathanzuri na inaweza kupikwa kwa nija nyingi tofauti zinazo faa kila siku.

Mziki ninaopenda zaidi ni bongo kwa sababu una mchanganyiko mzuri wa midundo maneno yenye maana na hisia zinazo weza kuguza kila mtu. Napenda bongo kwa sababu si mziki tu wa kucheza bali pia una maswala ya maisha, mapenzi, changamoto na matumaini ya vijana. Kwa hivyo kila wimbo zinaweza kuwa na hadithi au ujumbe ambao unafana hisia za siku husika. Kati ya wasani wa bongo, napenda sana wasanii kama diamond, alikiba na harmonize kwa sababu wapo na midundo ya kipekee na maneno yanayogusa moyo. Pia napenda band zinezojumuisha vyombo vya asili na midundo ya kisiasa. Kwa sababu, inafanya mziki kuwa wa kipekee na wenye furaha ya kusikiliza. Mziki huu unanifanya nihisi furaha hamasa na mara nyingine hisia za mapenzi, zina nikumbusha kumbukumbu za furaha na za zamani. Napenda kusikiza mziki huu wakati wa mapumziko baada ya kazi au masomo au wakati ninafuraha na ninataka kuongeza hamasi. Wakati mwingine pia napenda kusikiza usiku nikilala au nikikaa pekeyangu ili kuzingatia maneno na hisia zake kwa kina. Kuskiza wimbo wangu naupenda kunifanya nihisi furaha, utulivu na mara nyingine nguvu za ndani. Kuna wimbo unaeza nifanya nicheke, mwingine hunifanya nifikirie na maisha na mwingine hunifanya niruke na kucheza bila kujali kitu kingine. Kwa kifupi, bongo ni mziki ninaoupenda zaidi kwa sababu una maneno yenye maana, midundo mizuri na unaeza kusiana na hali zangu za hisia. Kusikiliza wimbo ninaopenda hunifanya nihisi furaha utulivu na nguvu ya ndani na kila wimbo ina hadithi ya kipekee inayonifanya nisonge mbele.

Napenda kula ugali zaidi. Ugali ni chakula cha asili kilichohja nguvu na kina nifanya nijisikie nikiwa na tumbo limeja. Napenda kula ugali pamoja na mboga za majani kama sukuma wiki au mchicha na pia mchuzi wa kuku, samaki au nyama. Ladha yake ni nzuri, inafanya mlo kuwa kamili na ni rahisi kumengenya. Pia ugali unanisaidia kuwa na nguvu za kufanya kazi au masomo kwa kila siku nzima. Kwa kikufupi, ugali ndio napenda zaidi kwa sababu nilishebora, lina ladha nzuri na lina nifanya nihisi furaha na kuridhiki kila nikila.

Napenda sana kuangalia nyota usiku. Nyota zinaweza kuwa za kuvutia na za kutuliza wakati unapokaa kimya, ukitafakari au kupumzika baada ya siku yenye shughuli nyingi. Napenda kuangalia kundi la nyota zinazong'aa na kutazama anga zima lenye wingi wa nyota. Kwa hili linanifanyia ni hisi upya ulimwengu na nafasi yangu ndani yake. Aidha kuangalia nyota kuna nipa hisia za utulivu na furaha. Wakati mwingine napenda kufanya hivyo usiku ni kilala kwenye sakafu au kiti kwenye bustani au sehemu tulivu ni kitazama anga na kuzingatia uzuri wa asili. Na wakati mzuri wa kutafakari maisha kuota ndoto au tu kupata amani yandani. Kwa kifupi, napenda kwangalia nyota kwa sababu zina nifanya nihisi utulivu, furaha na unganisho na asili na ni njia nzuri ya kupumzisha akili na moyo.

Napenda sana mvua, hasa unaposhuka polepole na kuleta utulivu wa hali ya hewa. Mvua inanipa hisia za amani na furaha, hasa wakati nipo nyumbani nikiwa na kikombe cha chai au nikisoma kitabu. Napenda pia harufu ya ardhi baada ya mvua, ambayo wengi huitaja, ni harufu yenye utulivu na inakumbusha asili. Aidha, napenda mvua kwa sababu inaleta maisha kwa mimea, miti na wanyama, na hufanya dunia kuwa kijani na yenye nguvu. Wakati wa mvua, mara nyingi napenda kukaa kimya kusikiliza sauti ya matone ya yanayokua na midundo ya furaha au hata kutafakari juu ya maisha yangu.

Siwezi ishi bila simu ya mkononi. Simu ya mkononi ni muhimu sana kwa sababu inafanya maisha kuwa rahisi na ya haraka. Kwa mfano, uneza kwasiliana na familia na marafiki, kupata habari, kupata ratiba, kutumia ramani au hata kufanya malipo ya kidigitali. Pia simu ya mkononi ni kifaa muhimu kwa elimu na kazi. Kwa ni uneza kusoma makala, kuangalia video za elimu, kushiriki kwenye mitandao ya masomo au kufanya kazi mbali na ofisi. Kwa kifupi, simu ya mkononi ni kifa kinachoni saidia kila siku kutoka mawasiliano, burudani, hadi kazi na elimo kwa hivyo ni ngumu kuishi bila yake.

Nahamasika kufuatilia matukio ya kimataifa hasa yale yanayohusiana na siyasa, teknolojia na maendeleo ya jamii. Napenda kufuatilia habari hizi kwa sababu zina nisaidia kuwa na ufahamu wa dunia na kuelewa matukio yanayoweza kuadhiri maisha ya kila siku, si kwangu tu bali kwa jamii kwa ujumla. Mara nyingi napenda kufuatilia matukio haya kupitia tovuti za habari, televisheni au mitandao ya kijamii. Hasa wakati kuna mabadiliko makubwa kama uchaguzi, maonyesho ya teknolojia au mikutano ya kimataifa ya kisiasa. Kufuatilia matukio haya kunanifanya nihisi ushirikiano na dunia na pia kunanipa nafasi ya kujifunza mambo mapya na kuunda maoni yangu kibinafsi.

Napenda sana mziki wa jadi kwa sababu una historia, utamaduni na maneno yenye maana ambayo huonyesha maisha, historia na mila za jamii. Mziki wa jadi unapewa hisia za utulivu na furaha na mara nyingi unapewa nafasi ya kutafakari au kusheherekea matukio maalumu kama sherehe, harusi au sikukuu. Napenda mziki wa jadi unaotumia vyombo vya asili kama ngoma, marimba au ndimi za kiasili kwa sababu hutoa midundo ya kipekee ambayo haiwezi kupatikana kwenye mziki wa kisasa. Kusikiliza mziki huu unanifanya nihisi karibu na asili na utamaduni wa wazazi wetu na pia unanisaidia kuhifadhi historia na mila zetu. Aidhaa, napenda kusikiza mziki wa jadi wakati wa mapumziko, sherehe au hata nikitaka kupumzika na kufikiria maisha, kwani unatupa hisia za furaha na amani ya ndani. Kwa kifupi, mziki wa jadi ni muhimu kwa sababu unanisaidia kuhisi utulivu, furaha na unganisho na asili na utamaduni.

Nina ndege wa kufugwa aina ya kanari nyumbani na kweli ninafurahia sana uwepo wake. Kanari wangu ni rafiki wa karibu nyumbani kwani hutoa midundo ya kupendeza kila siku. Hasa asubuhi wakati nikianza shughuli zangu au jioni wakati napumzika. Kuwa na kanari unanifanya nihisi furaha na utulivu kwani kusikiza sauti zake kunanifanya nisahau msongo wa mawazo na changamoto za kila siku. Pia ananisaidia kujifunza uwajibikaji na upendo kwa wanyama. Kwa kuwa ninahakikisha kanari wangu ana chakula, maji safi na makazi salama. Kanari huyu pia hufanya nyumba iwe na maisha zaidi. Na mara nyingi hunisaidia kuanzisha mazungumzo na wageni au familia.

Kila jioni kabla ya kulala, mimi huwa na utaratibu mdogo wa kupmzika na kujianda kwa usingizi. Kwanza, napenda kutuliza akili yangu kwa kufanya shuguli za kimtazamo kama kusoma kitu kidogo, kitabu cha adithi au makala fupi mtandaoni. Bada ya hapo, napenda kufanya mandalizi madogo ya mwili kama kunyosha misuli kidogo, hasa mgongo na mikono ili kuondoa uchovu wa siku nzima. Mara nyingine napenda pia kusikiliza mziki wa utolivu au hata kuandika mawazo yangu kwenye dayari. Jambo linalonisa kila nilicho kipata siku nzima. Changamoto na mafanikio. Kila jioni pia napenda kuhakikisha mazingira yangu ya kulala yakiwasafi na tulivu. Kwa mfano, kuweka chumba kwenye joto linalofa, kuweka taza chini na kuondoa vitu vinavyoweza kunivuruga usingizini. Hatimaye napendelea kupumzika kwa dakika chache kwenye kitanda kuzingatia akili zangu na kufikiria mambo mazuri yanayo kuja kesho utaratibu huu usaidia sana usingizi wangu kuwa mzuri na mwili wangu kuamka ukiwa na nguvu bila kuwa na mawazo mengi au msongo.

Napenda chakula chenye ladha changamano, kwani chakula kama hicho kinapendeza zaidi kwa sababu kinachanganya viwango tofauti vya ladha na unafurahia kila pande. Kwa mfano, napenda chakula chenye ladha ya chumvi kidogo na pilipili kidogo, pamoja na ladha tamu au asidi kidogo kutoka kwenye matunda au mchuuzi wa limau. Chakula chenye viungo vya asili kama kitungu saumu, tangawizi, pilipili hoho na mimea ya kijani, hufanya kila mlo uwe na ladha tofauti na furaha ya kipeke. Pia napenda chakula cha kitamaduni ambacho kina historia au hadithi nyuma yake. Kwani kinakuwa si kitamu tu bali pia kinafunza kuhusu tamaduni na mila mbali mbali. Kwa mfano, chakula cha kiswaili kama pilau au samaki wa kupakwa. Kwa hariri kilicho na mchuuzi maalum hufanya ladha iwe ya kipekee. Kwa ujumla napenda chakula kinachochanganya ladha tamu, chumvi na kidogo ya tangawizi au pilipili. Kwani kinachangia furaha ya kula na kuridhisha ladha yangu kila mara.

Sera muhimu ya kampuni ni ile inayolenga kuhakikisha utendaji bora, ubora wa bidhaa au huduma na uwajibikaji kwa wateja na jamii. Kampuni inapaswa kuwa na kanuni zinazohakikisha wafanyikazi wanashughulikiwa kwa haki, wanapata motisha na wanakua na mazingira salama ya kazi. Pia uadilifu na uazi katika utawala ni muhimu ili kujenga imani na kuzuia rushwa. Huku sera za mazingira zihakikisha kampuni inachukua hatua za kupunguza adhari mbaya kwa dunia. Katika zama za kidigitali, sera za teknolojia na usalama wa taarifa ni muhimu ili kulinda data ya wateja na kampuni. Kwa ujumla, sera hizi zinajumuisha uwajibikaji, heshima, uendelevu na utendaji wa hali ya juu na ni msingi wa kampuni yenye mafanikio na inayothamini wafanyikazi na wateja wake.

Napenda kuvaa biatu vya michezo kwa sababu vinanifaa kila siku na pia vinanipa faraja kubwa. Napenda kuviweka nikitembea au kufanya shuguli za burudani kwa ni migu yangu haichoki hata nikitembea kwa muda mrefu. Pia ninapenda jinzi vinavyoweza kuendana na mitindo tofauti mara huwa na vichanganya na surwali ya kawaida sketi au hata shati ili niwe na mwonekano mzuri. Ninapenda pia rangi na mitindo malimbali ya viatu hivo. Kwa hivyo mara nyingine napenda kuchagua rangi angalau inaendana na siku hiyo. Kwa sababu ni raisi kuvana kuvitoa na vinafaa kwa hali mbali mbali za hewa viatu vya mchezo vina kuwa chaguo langu la kawida ni kitaka mwonekano mzuri na faraja kwa wakati mmoja.

Mimi napenda chakula cha jadi cha kiswahili. Kwa mfano, napenda sana ugali na sukumawiki kwa sababu ni rahisi, kinapumzika tumboni na kinatupa nguvu za kutosha kwa shughuli za kila siku. Pia mara nyingine napenda nyama choma ikiwa na pilipili kidogo na kachumbari, kwani ladha yake ni tamu na harufu yake inavutia sana. Chakula cha jadi kinanifanya nihisi kama niko nyumbani, karibu na familia na mila zangu, na mara nyingi hupatikana kwenye sherehe au mikutano ya kifamilia, jambo linaloongeza furaha wakati wa kula. Pia napenda wali wa kunde au wali na maharagwe, kwani ni chakula kizuri, chenye lishe na hutoa nguvu kwa muda mrefu. Kwa ujumla, chakula cha jadi ninachopenda si tu kinaridhisha tumbo, bali pia kinafanya niwe na hisia za furaha na urafiki, na ni sehemu ya kuhifadhi utamaduni na mila zetu.

Mimi napenda kunywa chungwa baridi kila siku hasa wakati wa mchana au baada ya kufanya kazi au mazoezi. Chungwa baridi ni kinywaji kinachonipa angalisho na nguvu na harufu yake ya asili inanifanya nijisikie kuamsha hisia zangu. Mara nyingine napenda pia kunywa smoothie ya matunda yenye ndizi au maembe kwani ni tamu yenye lishe na inapumzisha mwili wakati wa joto. Kwa siku za jioni, wakati napumzika, napenda kunywa maji yenye barafu, jambo linalonipa utulivu na kunifanya nihisi vizuri. Kinywaji cha baridi, ninachopenda si tu, kinanipa faraja na kuchukua kiu, bali pia kinanifanya nijisike ni kiwa na nguvu, raha na tayari kuendele na shuguli zangu za siku.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kufanya nikusaidia jirani au rafiki bila kutarajia malipo. Kwa mfano, maramoja nilimsaidia jirani yangu kubeba mzigo mzito baada kutoka sokoni, kwani alikosa usaidizi na alikuwa akikabiliwa na shida. Pia mara nyingine nimewahi kusaidia rafiki yangu kimasomo, ni kimsaidia kuelewa somo gumu na kufanya mazoezi pamoja, ili asipate kushuka kwenye mtihani. Ni naamini vitendo hivi vidogo vya wema vinabadilisha maisha ya mtu kwa namna ndogo lakini muhimu, na pia vina nifanya nihisifuraha na kuridhika kwa moyo. Mara nyingine, nitapenda kusaidia watu wasio na uwezo, kama kutoa chakula au mavazi kwa wale wanaoitaji, kwani hili ni jambo li nalongeza upendo na mshikamono wa kijamii.

Nimewahi kulima mara kadha na kila wakati ulikuwa mazingira mazuri ya kujifunza na kushrikiana na asili kwa mfano nilipanda mboga kama viazi, mahindi na nyanya nikitumia mikono yangu kuchimbua shimo kupanda mbegu kisha kumwagilia. Kulima kuna nifanya nijue umuhimu wa subira, kwani mimea inahitaji muda, maji na uangalizi wa karibu kabla ya kuota na kustawi. Pia kulima kunanifundisha jinsi kazi ya pamoja inavyofanywa kazi kwani mara nyingi nilifanya kazi hii na familia au marafiki. Tukishirikiana katika shughuli za kulima kuondoa magugu na kuangalilia mimea. Kwa kulima si tu kazi ya mwili bali ni njia ya kuungana na asili kujifunza uvumilivu na kufurahia matokeo ya kazi ngumu ninayo fanya.

Mimi hutumia mitandao ya kijamii kila siku kwa sababu ni njia nzuri ya kuwasiliana, kujifunza na kuburudika. Kwa mfano, napenda kutumia WhatsApp kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu wa kazi kwani ni rahisi kutumia ujumbe, picha video na hata kufanya simu za video. Pia napenda kutumia Instagram au Facebook kuangalia habari kuona picha na hadithi za marafiki na kupata mawazo mapya ya burudani au mitindo. Mara nyingi mimi hupenda kutumia LinkedIn kwa sababu inanisaidia kuunganisha na wenzangu wa kazi kujifunza habari za kitaalamu na kufuatilia maendeleo katika taaluma yangu. Hata hivo mimi huchukua muda wangu vizuri na kuhakikisha sikulazimishwa kutumia mitandao ya kijamii kwa muda mrefu kwani napenda pia kutumia muda huu kupumzika kusoma au kufanya kazi nyingine muhimu. Kwa keli, mitandao ya kijamii inanisaidia kuendelea kushirikiana na watu, kupata taarifa mpya na kuburudika. Lakini pia ni muhimu kuutumia kwa hekima ili siuvurugie ratiba yangu ya kila siku.

Kazi za nyumbani ninazochukia zaidi ni zile ambazo zinahitaji muda mrefu na hazina matokeo ya haraka kwani mara nyingi zanifanya nihisi kuchoka na kuchanganyikiwa. Kwa mfano, napenda kuepuka kusafisha vyumba vya choo na kuosha vyombo mara nyingi. Kwani ni kazi zinazochukua nguvu nyingi na mara nyingine kuchukua muda mrefu zaidi kuliko napanga. Pia kazi kama kupiga nguo na kukausha, mara nyingine huchosha. Hasa ikiwa kuna nguo nyingi na napendelea kutumia njia za haraka au za kisasa kama mashine za kuosha ili kurahisisha. Kwa kweli, kazi hizi tu si nazichukia nguvu, bali pia zinanichosha kiakili na mara nyingine hufanya nipoteze muda ambao ningeweza kutumia kufanya vitu vingine muhimu au vya burudani. Hata hivo, napaswa kuzifanya mara kwa mara ili nyumba ibaki safi na nadhifu, lakini ningependa sana kupata msaada au kutumia teknolojia ili kupunguza uchungu wa kufanya kazi hizi. Kwa kifupi, kazi za nyumbani ninazochukia zaidi ni zile zinazohusisha uchafu mkubwa, muda mrefu na kazi ya mikono ambayo inaweza kufanywa kwa urahisi zaidi kwa msaada au mashine.

Ndiyo, napenda sana kujaribu teknolojia mpia na hini kwa sababu ninaona teknolojia kama sehemu muhimu ya maisha ya kila siku na maendeleo ya dunia kwa ujumla. Kila mara teknolojia mpia inapozaliwa, uleta mbinubora zaidiza kuraisisha kazi, kuokoa mda na kuboresha mawasiliano kati ya watu. Ninapojaribu teknolojia mpia, huwa na jisikia kama nikohatua moja mbele, nikiwa na ufahamu wa kile kinechoendelea katika ulimuengu wa kisasa unaobadilika kwa kasi kubwa. Teknolojia univutia zaidi pali inapoweza kutatua changamoto halisi. Kwa mfano, programu mpia zi na zosaidia kupanga kazi, kujifunza mtandaoni au kwasiliana kwa ufanisi hunipa hamasa ya kuendelea kuzijaribu. Pia napenda vifaa vipia kama simu janja, programu za akilibandia au mifumo ya malipo ya kidigitali kwa sababu vinaonyesha jinsi ubunifu wa binadamu unavuendelea kukua. Wakati mwingine, teknolojia mpia ineza konekana kua ngumu mwanzoni, lakini changamoto hiyo hunifanya njitaidi kujifunza zaidi na kuelewa kwa undani jinsi na viofanya kazi. Zaidi ya hayo, kujaribu teknolojia mpia hunisedia kukuza ujuzi wangu binafsi na kitaaluma. Hunipa nafasi yake ya kufikiria kubinafsi, kubadilika na mazingira mapya na kuwa tayari kumabadiliko yanayoletwa na maendeleo kiteknolojia. Mwishowe ni namini kuwa mtu anae kumbatia teknolojia mpya huwa na nafasi kubwa ya kufanikiwa katika dunia ya leo kwa sababu ana uwezo wa kujifunza haraka kuendana na mabadiliko na kutumia fursa zinazo jitokeza.

Ninatumia simu yangu kila saa kama chombo muhimu kinacho nisaidia katika nyanja nyingi za maisha. Kwa wastani, kutumia simu kwa saa kadhaa kwa siku hasa asubuhi na jioni. Asubuhi hutumia kuangalia saa kusoma ujumbe na kupata taarifa za habari au ratiba ya siku. Jioni na wakati wa mapumziko hutumia simu kuwasiliana na marafiki na familia kujifunza mambo mapya na pia kwa burudani kama kusikiliza mziki au kutazama video. Ingawa sihesabu dakika usahihi na jitahidi kuhakikisha matumizi ya simu hayachukui muda mwingi unaopaswa kutumika kwa mambo muhimu kama kazi masomo au kupumzika. Kuhusu programu inatumia programu za mawasilino kama whatsapp na simu za kawaida kwa mazungumzo ya kila siku. Pia hutumia programu za mitandao ya kijamii kupata habari na kuungana na watu wengine pamoja na YouTube au Google kwa ajili ya kujifunza na kutafuta taarifa. Programu za mziki hunisaidia kupumzika huku programu za kalenda na kumbukumbu ziki nisaidia kupanga shughuli zangu vizuri simu imekuwa kama ofisi ndogo mfukoni kwa karibu kila jambo kinaweza fanyika kupitia kifaa hiki kimoja ninakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa rahisi sana ikilinganishwa na za leo. Ilikuwa na wezo wa kupige na kupokea simu utupa moja na kutuma ujumbe mfupi. Hakukuwa na interneti, programu nyingi wala skirini kubwa. Hata hivo ilinifanya nijisikie huru na mwenye kujitagemea kwa sababu ningeweza kwasilina na watu bila kutagemea simu ya nyumbani. Kuanzia hapo nimeona jinsi simu zilivyobadilika kwa kasi na kuwa sehemu isiyoweza kutenganishwa na maisha ya binadamu. Kwa ujumla, simu inasaidia maisha yangu kurahisisha mawasiliano, kuongeza upatikanaji wa taarifa na kusaidia kujifunza na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Hata hivo, ninaamini pia ni muhimu kujua muda mzuri wa kuzima simu. Muda mzuri zaidi ni wakati wa kulala wakati wa kula na familia au unapohitaji umakini mkubwa kama kusoma au kufanya kazi muhimu. Kuzima au kuweka simu mbali kwa muda kuna saidia akili kupumzika, kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha mahusiano ya ana kwa ana. Kwa hiyo, ingawa simu ni muhimu sana. Matumizi zenye nidhamu ndiyo hufungua kupata faida zake bila kuathiri maisha ya kila siku.

Napenda sana kujifunza mambo mapya na kwa kweli kujifunza ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Ninaamini kwamba kujifunza hakumaliziki darasani pekee bali ni mchakato unaoendelea maisha yote. Kila siku hujitahidi kutafuta marifa mapya iwe niwe kupitia masomo, kusikiliza, kuuliza maswali au kujaribu kufanya jambo jipya kwa vitendo. Ninapo jifunza jambo jipya huhisi kama akili yangu inafunguka zaidi na mtazamo wangu wa maisha unapanuka. Mara nyingi napenda kujifunza kwa kusoma vitabu, makala au taarifa mtandaoni, hasa kuhusu teknolojia, maendeleo ya kijamii na ujuzi wa maisha. Pia hutumia video za kielimu na mafunzo ya mtandaoni kwa sababu hunisaidia kuelewa mambo kwa kuona mifano halisi. Wakati mwingine hujifunza kupitia mazungumzo na watu wengine kwa kusikiliza uzoefu wao na mitazamo yao tofauti. Njia hii hunisaidia kuelewa mambo kwa undani zaidi na kuona upande mwingine wa hoja ambazo sikuwa nimezifikiria awali. Zaidi ya hayo napenda kujifunza kwa vitendo. Ninapoanza kujifunza jambo jipya hujaribu kulifanya mazoezi ili kulielewa vizuri. Kwa mfano, nikijifunza ujuzi mpya napendelea kujaribu hatua kwa hatua hata kama nitakosea mwanzoni. Makosa siyachukulii kama kushindwa bali kama sehemu ya kujifunza. Kila kosa hunipa somo jipya na hunifanya niwe bora zaidi kuliko hapo awali. Kujifunza mambo mapya hunipa motisha na kunifanya nijisikie nikiwa hai kiakili. Hunisaidia kujiamini, kuboresha uwezo wangu na kutatua matatizo na kuendana na mabadiliko yanayotokea duniani. Pia hunisaidia kuwa mtu mwenye mawazo mapana na anaheshimu tofauti za wengine. Kwa ujumla, napenda kujifunza kwa sababu kunanifanya nikue, si tu kielimu, bali pia kibinafsi na kijamii, na hunipa fursa ya kuwa toleo bora zaidi la mimi mwenyewe kila siku.

Tunda langu la kupendezwa ni embe. Napenda embe kwa sababu lina ladha tamu yenye mvuto wa kipeke na pia lina harufu nzuri inayofanya mtu ajisike vizuri mara tu anapoliona au kulionja. Embe linaweza kuliwa likiwa bichi au limeiva vizuri na katika hali zote lina ladha yake ya kipeke. Pia linaweza kutumika kutengeneza juisi, saladi ya matunda au hata kuliwa peke yake kama kitafunwa cha asili. Mbali na ladha na penda embe kwa sababu ni tunda lenye virutubisho vingi kama vitamini A na cha ambavyo huisaidia kuimarisha kinga ya mwili na afya ya ngozi. Kila msimu wa embe unapofika hunikumbusha nyakati za furaha na utulivu. Hasa wakati wa jua kali ambapo embe baridi huwa tamu zaidi. Kwa ujumla embe si tunda tu kwangu bali ni sehemu ya kumbukumbu nzuri na furaha ndogo za maisha ya kila siku.

Ndio, ni natumia na napenda sana mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu ni naona ni moja teknolojia rahisi na salama zaidi katika matumizi ya kila siku. Mfumo huu hiniruhusu kufungua simu au kifaa changu kwa haraka sana bila kuhitaji kukumbuka nenosiri, refu au mchoro mgumu. Kwa mtu anayehitaji kutumia simu mara nyingi kwa siku, hii ni faida kubwa kwa sababu huokoa muda na hupunguza usumbufu wa kuandika neno siri kila wakati. Sababu nyingine inayofanya nipende mfumo wa alama za vidole ni kiwango cha usalama unachotoa. Kila mtu ana alama za vidole za kipekee, hivyo ni vigumu sana kwa mtu mwingine kufungua kifaanchangu bila ruhusa yangu. Hii hunipa amani ya moyo, hasa kwa kuwa simu yangu huhifadhi taarifa muhimu kama mawasiliano binafsi, picha, nyaraka na hata huduma za kifedha kama benki au malipo ya mtandaoni. Najisikia salama zaidi nikijua kuwa hata nikisahau simu yangu mahali fulani, si rahisi kwa mtu mwingine kuipata na kuifungua. Pia napenda jinsi mfumo huu ulivyo rahisi kutumia kwa watu wa rika tofauti, hata watu ambao si wataalamu wa teknolojia wanaweza kuuelewa na kuutumia bila shida. Unachohitaji ni kusajili alama kidole maramoja, na bada ya hapo matumizi yake huwa ya kawaida sana. Hii inaonyesha jinsi teknolojia inavyoendelea kubuniwa kwa kuzingatia urahisishaji wa mtumiaji. Hata hivo, ninafahamu kuwa mfumo wa vidole una changamoto zake. Wakati mwingine mfumo wa kidole katika hali kama hizo, huwa muhimu kuwa na njia mbadala, ya kufungua kifaa kama nenosiri. Ndiyo maana ninaona ni busara kuchanganya mfumo wa vidole na njia nyingine za usalama ili kuhakikisha kifaa kinaendelea kulindwa wakati wowote. Kwa ujumla, mfumo wa usalama wa vidole umechangia sana kuboresha maisha yangu kwa kunifanya nitumie teknolojia kwa urahisi, haraka na kwa usalama zaidi. Ni mfano mzuri wa jinsi teknolojia kisasa inavyoweza kulinda tarifa binafsi huku ikirahisisha shughuli za kila siku.

Napenda sana kusikiliza radio na ni moja ya vitu ambavyo vimekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku kwa muda mrefu. Radio kwangu si kifaa cha kawaida tu cha kusikiliza sauti bali ni rafiki anayenipa taarifa, burudani na wakati mwingine faraja. Kuna kitu cha kipekee sana kuhusu radio ambacho hakiwezi kuchukuliwa nafasi kwa urahisi na mitandao ya kijami au majukwa ya mtandaoni. Sauti ya mtangazaji, mziki unaochezwa na hata matangazo hunifanya nijihisi kama niko pamoja na watu wengine, hata kama niko pekee yangu. Ninapenda kusikiliza radio kwa sababu hunisaidia kuanza siku yangu vizuri. Asubuhi ninapowasha radio, husikiza habari za kitaifa na kimataifa, sharifa za hali ya hewa na maswala ya kijami yanayoendelea. Hii hunifanya nijihisi nimeunganishwa na dunia inayonizunguka na kunipa uwelewa mpana wa kinachondelea katika jamii. Pia vipindi vya asubuhi mara nyingi huwa na mazungumzo ya kuvutia na mziki unachangamsha. Jambo linalonipa nguvu na motisha ya kuanza shughuli za siku. Radio pia ni chanzo kikubwa cha burudani kwangu. Ninapenda sana vipindi vya mziki hasa vinapocheza nyimbo za zamani na mpya kwa mchanganyiko mzuri. Wakati mwingine napenda kusikiliza mziki wa pollepole ili nitulie na wakati mwingine napendelea mziki wa kusisimua unaonifanya nijisikie mwenye nguvu. Pia vipindi vya maombi wasikilizaji hunivutia kwa sababu hunipa nafasi ya kusikia hadithi za watu wengine na kuona jinsi mziki unavyoweza kuunganisha hisia za watu tofauti. Zaidi ya mziki, napenda vipindi vya mazungumzo na mijadala vinavyorushwa redioni. Vipindi hivi hunisaidia kupanua fikra zangu na kunifanya nifikirie kwa kina kuhusu maswali ya kijamii, kiuchumi na hata kimaadili. Kusikia mitazamo tofauti kutoka kwa wataalamu au wasikilizaji wengine hunifanya nijifunze kuvumilia maoni tofauti na kuwa na mtazamo mpana zaidi wa maisha. Redio hunifundisha kusikiliza. Si tu kusikia. Jambo ambalo ni muhimu sana katika maisha ya kila siku. Redio pia hunipa hisia ya urafiki na ukaribu. Wakati mwingine, sauti ya mtangazaji ninayemzoea hunifanya nihisi kama namfahamu binafsi hata kama sijawahi kukutana na yeye. Kuna nyakati ambazo ninahisi upweke au uchovu na kusikiliza. Redio hunipa faraja na kunifanya nijisikie kama niko sehemu ya jamii fulani. Hii ni muhimu sana hasa katika nyakati ambazo mtu anahitaji kusikia sauti nyingine ili kupunguza mawazo au msongo wa akili. Kwa upande mwingine napenda redio kwa sababu ni rahisi kuipata na kuitumia. Sio lazima uwe na intaneti au kifaa cha gharama kubwa, redio ndogo tu inaweza kukupa taarifa na burudani kwa saa nyingi. Huifanya radio kuwa muhimu sana hasa katika maeneo ambayo upatikanaji wa teknolojia ya juu ni mdogo. Pia redio inaendelea kuwa chanzo cha kuaminika cha taarifa hasa wakati wa dharura au matukio muhimu. Kwa ujumla, napenda kusikiliza redio kwa sababu hunipa mchanganyiko mzuri wa taarifa, burudani, elimu na faraja ya kihisia. Ni sehemu ya maisha yangu ambayo hunisaidia kuunganishwa na dunia, kujifunza mambo mapya na kufraia wakati wangu wa kila siku. Hata katika enzi ya kitektolojia ya kisasa, redio bado ina nafasi ya kipekee moyoni mwangu na ninaamini itaendelea kuwa muhimu kwa watu wengi kwa muda mrefu ujao.

Kuweka nenosiri, kwa usalama ni jambo la muhimu sana katika maisha ya kila siku. Hasa kwa sababu sasa tunatagemea teknolojia kila wakati kutoka kwenye simu zetu, kompyuta, hadi kwenye akaunti za benki na mitandao ya kijamii. Njia ya kwanza ya kuhakikisha nenosiri lina usalama ni kuhakikisha lina nguvu, yaani kwamba ni gumu kwa mtu mwngine kuitabiri. Nenosiri lenye nguvu lina mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo nambari na alama maalum kwa mfano badala ya kutumia maneno rahisi ambayo mtu yeyote anaweza kudhani unaweza kutumia kitu ambacho ni ngumu sana kudhihirika lakini bado unaweza kukumbuka. Mbinu nyingine nzuri ni kutumia mchanganyiko wa maneno ya sio ya kawaida au ya sio na husiano ambapo maneno matatu au manne yasio na husiano wowote yanachanganywa pamoja. Njia hii ni nzuri kwa sababu ni rahisi kukumbuka lakini ni ngumu kwa mtu mwingine kudhihirika. Pia unaweza kutumia sentensi fupi unazopenda au maneno ya kipekee kisha kuchukua herufi za mwanzo wa kila neno kuunda nenosiri katika kuunda nenosiri. Bali na kuunda nenosiri lenye nguvu ni muhimu pia kutumia nywila tofauti kwa kila akaunti. Ukirudia nenosiri sana kwenye akaunti nyingi ukiibiwa kwenye moja akaunti zote zita kuwa hatarini. Pia inashauriwa kutumia msimamizi wa nywila au paswadi ambayo inaweza kuhifadhi nywila zako kwa usalama na kukusaidia kuzitumia bila kujaribu kuzikumbuka zote. Hatuwa nyingine ya ziyade usalama ni kutumia utipitisho wa vipengele viwili ambapo pamoja na neno siri utapokea msimbo wa muda mfupi kwenye simu yako kila unapoingia accounting. Hii nafanya iwe ngumu sana kwa mtu kuingia bila rusa yako. Aidha ni muhimu kubadilisha nywila zako mara kwa mara. Angalau kila miezi tatu hadi sita ili kupunguza hatari endapo nenosiri litakosa kuwa salama bila wewe kujua. Zaidi ya hayo nenosiri linahitaji kuzingatia urahisi wa kukumbuka. Hakuna maana ya kuwa na nenosiri lenye nguvu ikiwa huwezi kulikumbuka na unalazimka kuliandika mahali pasipo salama. Njia nzuri ni kutumia mchanganyiko wa maneno tarakimu na alama zinazo kumbukwa kwako binafsi lakini zisizo wezekana kudhaniwa na wengine. Pia unapasa kuepuka kutumia habari rahisi kama jina lako, tarehe ya kuzaliwa au maneno yanayo julikana kwa jamii kwa sababu haya si rahisi ni rahisi kudhihirika. Kwa kufanya hivyo, unalinda akaunti zako, taarifa zako binafsi na mali zako mtandaoni dhidi ya wadukuzi, wizi wa utambulisho au mashambulizi ya kielektroniki. Kwa ufupi, kweko neno siri salama ni mchanganyiko wa busara, nidhamu na uvumilivu ambako unachanganya urefu, mchanganyiko wa herufi. Nambari, alama ma udhibitisho vipengele viwili ili kuhakikisha usalama wa maisha yako ya kidijitali.

Ndiyo, napenda sana kuoga kwa maji ya moto na ni moja ya mambo yanayonipa faraja kubwa katika maisha ya kila siku. Kuoaga kwa maji ya moto kwangu, si tu swala la usafi wa mwili, bali ni aina ya mapumziko na tiba ya mwili na akili. Baada ya siku ndefu iliyojaa kazi, mawazo au uchovu wa kimwili, maji ya moto hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mtulivu. Ninapoyahisi yakinitiririka juu ya mwili, misuli huanza kulegea taratibu na uchovu niliokuwa nao kupungua kwa kiasi kikubwa. Hali hii hunifanya nihisi kama nimeanza upya, nikiwa na nguvu na utulivu zaidi. Kuoga kwa maji ya moto pia hunisaidia sana asubuhi au jioni kulingana na hali ya siku. Asubuhi maji ya moto hunisaidia kuamka vizuri kuufanya mwili uwe tayari kwa shughuli za siku na kunipa hisia ya uhai. Jioni au usiku, kuoga kwa maji ya moto hunisaidia kutulia kabla ya kulala hasa pale akili imechoka kwa mawazo mengi. Hii hunifanya nipate usingizi mzuri na wa amani kwa sababu mwili na akili huwa vimetulia. Watu wengi hudharau nguvu ya maji ya moto lakini kwa uzoefu wangu ni tiba rahisi na ya asili inayosaidia sana afya ya mtu. Zaidi ya hilo, kuoga kwa maji ya moto hunisaidia pia kiafya. Maji ya moto husaidia kufungua mishipa ya damu, kuboresha mzunguko wa damu na kusaidia mwili kuondoa sumu kupitia jasho. Pia hunisaidia kupunguza maumivu madogo ya mwili kama maumivu ya mgongo au shingo. Hasa baada ya kazi nzito au kukaa muda mrefu bila kusogea. Wakati mwingine, huongeza sabuni au mafuta yenye harufu nzuri ili kuongeza hali ya utulivu na kufanya kuoga kuwa uzoefu wa kufurahisha zaidi. Kwa upande wa hisia na mtazamo wa maisha kuoga kwa maji ya moto hunipa muda wa kuwa peke yangu na kutafakari. Ni wakati ambapo hakuna mtu anaye nisumbua na ninaweza kufikiria mambo mbali mbali, kupanga kesho yangu au hata kujitafakari mwenyewe. Maji ya moto hunifanya nihisi kama ninajitunza na kujali ustawi wangu. Jambo ambalo ni muhimu sana katika maisha ya kila siku. Kujipa muda wa kujitunza hunisaidia kuwa na mtazamo chanya na nguvu ya kukabiliana na changamoto za maisha. Hata hivo napenda kuoga kwa maji ya moto kwa kiasi na busara. Najua kwamba kuoga kwa maji ya moto kupita kiasi kunaweza kukausha ngozi au kusababisha uchovu zaidi kwa baadhi ya watu. Ndio maana ninahakikisha joto la maji ni la wastani na muda wa kuoga hauzidi sana. Kwa kufanya hivo, ninapata faida zote za maji ya moto bila kuathiri afya yangu. Kwa ujumla, kuoga kwa maji ya moto ni sehemu muhimu ya utaratibu wangu wa kila siku. Na hunisaidia kupata utulivu, afya bora na hali ya kuridhika ambayo hunifanya nijisikie vizuri kimwili na kiakili.

Napenda sana kuvaa kofia, na si kitu cha kawida tu cha kujikinga na jua au baridi, bali ni sehemu ya mtindo wangu na jinsi ninavyo weza kujieleza. Kofia kwa kweli inau muhimu wa aina nyingi, inakinga, inaogeza mvuto wa mtindo, na pia inaweza kuonyesha sehemu ya utu na latha ya mtu binafsi. Kwa mfano, pale jua linapowaka kikali, kofia ni kinga ya kwanza na muhimu. Inasaidia kulinda uso nywele na macho thidi ya miale ya jua ambayo inaweza kuwa hatari kwa muda mrefu. Hii si tu kwa afya bali pia hufanya nijisikie vizuri kihisia kwani unapovaa kofia nzuri unajiona unaonekana vizuri na unaongeza kujiamini aitha kuvaa kofia pia ni sehemu ya burudani na mtindo. Kofia inaeza kuwa chaguo la kufuata muenendo wa mtindo au kuonesha tabia fulani. Kwa mfano kofia ya bisboli ni nzuri kwa mtindo ya ya kujieleza na inaweza kuonyesha hisia za utendaji au shughuli za michezo. Kofia ya ngozi ni nzuri wakati wa baridi na inachangia hali ya faraja na utulivu. Kwa hivo, kofia haishi tu kwa sababu ya ulinzi, bali pia nikiashiria cha mtindo na ladha ya mtu binafsi. Watu wengine hutumia kofia kuwa sehemu ya nembo zao au kuonyesha timu wanayo unga mkono. Jambo linalo ongeza hisia za urafiki na mshikamano. Zaidi ya hilo, kofia pia hutoa hisia faraja na kujali. Wakati mwingine unapovaa kofia, unajihisi umelindwa kidogo ni inatoa hali ya usalama na utulivu. Hii ni sawa na hisia tunapokuwa na kochi la joto au kitu kinacho tulinda. Kwa mfano, katika hali ya baridi, kofia inazuia kupoteza joto kupitia kichwa. Jambo ambalo linasaidia mwili kubaki na joto, hali ambayo ni muhimu kwa afia na hisia za kijamii. Pia kofia inaweza kusaidia kuficha siku mbaya ya nywele au siku zisizo nzuri. Jambo linalo ongoza kujiamini na kutuliza hisia. Vile vile kufa kofia kunahusiana na tamaduni na mila tofauti. Katika baadhi ya maeneo, kofia inaweza ishara ya heshima, hofu au hata mtazamo fulani wakijamii. Kwa mfano, baadhi ya makabila hutumia kofia za aina fulani kuonyesha hadhi au cheo cha mtu katika jamii. Hii inaongeza maana zaidi kwa kuvaa kofia si tu kwa sababu ya ulinzi au mtindo bali pia ni sehemu ya historia na utambilisho. Kwa jumla, napenda kuvaa kofia kwasababu ni mchanganyiko wa mtindo, faraja, ulinzi na kujieleza kibinafsi. Kofia inaeza kua ya kila siku au kwa sherehe maalumu, inaeza kuonesha ladha yangu au inaeza kutoa hisia usalama na amani. Ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku ambayo hunisaidia kujihisi vizuri kimwili na kiakili na pia hunipa uhuru wa kuonesha utu wangu na ladha yangu binafsi kofia si tu kipande cha nguo bali ni sehemu ya hadithi yangu, tabia yangu na mtindo wangu wa kipekee.

Napenda sana kutembea kwa miguu na nijambo ambalo limekua sehemu muhimu ya maisha yangu. Kwa sababu linafaida nyingi, kimwili kiakili na hata kihisia. Kutembea kwa miguu si tu njia ya kusafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine, bali pia nishuguli ambayo hufanya mwili wangu hujisikie hai na kuwa na nguvu. Kila nina popiga hatua, misuli ya miguu mgongo na hata kiuno inafanya kazi. Jambo linalongeza mzunguko wadamu na kuimarisha afya ya moyo. Kutembea pia ni mazoezi ambayo naweza kufanya mwili wangu kushusha uzito waziada, kuboresha mfuma wa mmengenyo wa chakula na kuimarisha kinga ya mwili. Hii ni muhimu sana hasa kwa maisha ya kisasa ambapo, wengi hutumia mda mwingi wakiwa wameka katika ofisi au kwenye kompyuta. Zaidi ya faida za mwili, kutembea kwa miguu kunatoa mda wa kutafakari na kupumzika kwa akili. Wakati mwingine, nikiwa katika sherehe ya kutembea kwa utulivu, nina nafasi ya kufikiria mambo ya maisha, panga ratiba au kutatua changamoto malimbali. Hii ni aina ya asili kwa sababu akili hupata nafasi ya kutulia, mawazo ya napungua na nusumwili unapata faraja. Kutembea kwa miguu pia kuna saidia kupunguza msongo wa mawazo na msongo wa akili unaotokana na kazi au matatizo ya kila siku. Katika hali hizi, kutembea kuna kuwa ni mda wangu binafsi wa kujiweka sawa, kufanya fikra na kupata mtazamo chanya wa maisha. Zaidi ya hilo, kutembea kuna nifundisha kuwa karibu na asili. Nikitembea kwenye bustani, barabara ya kijijini au pwani, ninaweza kuangalia mimea, vicheko vya watoto, sauti za ndege na hali ya hewa inavyo badilika. Hii hunipa fursa ya kipekee na kunifanya nijisikie sehemu ya dunia hii kubwa. Kutembea pia ni njia nzuri ya kuungana na familia au marafiki, kwani inaweza kuwa shughli ya kijami ambapo tunazungumza kucheka na kushirikiana kwa wakati mmoja. Hii inaimarisha uhusiano na kuiongeza hisia za urafiki na mshikamano katika jamii. Haitha, kutembea kunatoa uhuru wa kufanya maamuzi madogo ambayo hufanya mtu ajisikie huru na mwenye kuthibiti maisha yake. Mimi binafsi napendelea kutembea kwa kasi ya wastani, siya haraka sana na si polepole sana. Ili nijisikie furaha ya kila hatua na kuweza kustareheza na kuangalia mazingira. Wakati mwingine, napenda pia kutumia kutembea kamanjia kupunguza unyonguvu au kuchosha akili baada ya kazi nzito. Hini aina yatiba ya asili kwani mwili unaposhugulika akili hupumzika. Kwa jumla napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni mchanganyiko wa afya, burudani, faraja ya akili na kuunganishwa na mazingira. Ni shuguli ambayo haipunguzi tu nguvu ya mwili, bali pia husaidia kuimarisha akili, kutoa furaha na kuongeza mtazamo chanya wa maisha. Kutembea kwa miguni sehemu ya maisha yangu ambayo huniwezesha kuhisi hai, kujiamini na kufurahia kila siku kwautulivu na furaha. Hii ni sababu kwa nini hakika nitakuwa nikitembea mara kwa mara bila kujali hali ya hewa au majukumu kwasababu ni muhimu kwa fya yangu ya mwili na akili kwa mda mrefu.

Mafanikio ninayopata kazini ni mengi na yametokana na jitihada nidhamu na kujitolea kwa muda mrefu kufanya kazi kwa ufanisi. Kila mafanikio si tu kipimo cha uwezo wangu, bali pia ni dalili ya ukuwaji wangu wa kitaaluma na binafsi. Kwanza kabisa nimeshuhudia maendelo ya ujuzi wangu katika kazi. Kwa mfano, nilianza kazi nikiwa na uwelewa mdogo wa baadhi ya teknolojia au mbinu za kazi. Lakini kupitia mafunzo, kujifunza kwa makini na kushirikiana na wenzangu, nimeweza kupata ujuzi mkubwa. Hii imejumuisha uwezo wa kutumia programu na zana mpya, kufanikisha miradi kwa wakati, na kushugulikia changamoto zinazojitokeza kazini kwa ubunifu na umakini. Mafanikio haya si rahisi, kwani yalitokana na kujituma kwa bidii, kufanya mazoezi mara kwa mara na kutafuta mwongozo pale nilipokuwa na shaka. Zaidi ya ujuzi, mafanikio kazini pia yamejumuisha uwezo wangu wa kufanya kazi kwa ushirikiano na wenzangu. Kupitia kazi ya pamoja, nimejifunza jinsi ya kuwasiliana kwa ufanisi, kushirikiana katika timu, na kushugulikia migongano kwa njia ya amani na yenye manufaa. Kwa mfano nilishiriki kwenye miradi iliyohitahi team kubwa ambayo kila mtu alikuwa na jukumu lake. Mafanikio yangu katika hali hizi yalionekana pale mradi ulipofanikishwa kwa wakati kwa ubora wa juu na kwa kuridhisha wateja au walengo wa mradi. Mafanikio haya yamenifunza thamani ya ushirikiano, uvumilivu na kutambua kila mtu anaeza kuchangia kitu muhimu katika kufanikisha malengo ya pamoja. Pia moja ya mafanikio makubwa niliyoyapata kazini ni kupata heshima na kutambuliwa kwa juhudi zangu. Hii inaeza kuonekana kwa kupokea maoni mazuri kutoka kwa wasimamizi, kushiriki kwenye miradi mikubwa au hata kupokea zawadi au tuzo ndogo za kuthamini kazi nzuri. Hii inanikumbusha kuwa jitihada zangu hazikukaa bure na akaomba kuwa mwaminifu mchapa kazi na mnyenyekevu kazini kunalipa matunda. Mafanikio haya si tu kwa sifa za nje, bali pia yaminijenga kiakili na kikishe kunipa motisha ya kufanya vizuri zaidi. Zaidi ya hayo, mafanikio haya yamenisaidia kujenga ujasiri wa kuanzisha miradi mpya au kuboresha michakacho ya kazi. Nimeweza kuanzisha mbinu mpya ya kazi, kupendekeza sulisho la changamoto zilizokuwepo na hata kushirikiana katika kupanga mikakati ya muda mrefu. Hii imeongeza ufanisi wa kazi na kutengeneza mazingira bora ya kufanya kazi kwa wote. Mafanikio haya yamenisaidia pia kuwa kiongozi bora kwani nimejifunza jinsi ya kuongoza kwa mfano kuhimiza wenzangu na kuhakikisha kila mtu anapata nafasi ya kutoa mchango wake. Kwa jumla, mafanikio niliyoyapata kazini ni mchanganyiko kujifunza kuboresha ujuzi, kushirikena kwa ufanisi, kutambuliwa na kuthaminiwa na kuwa na ujasiri wa kuanzisha na kuboresha miradi. Mafanikio hata si tu kuniridisha binafsi bali pia kunifanya nijihisi kuwa na thamani kazini.

Kutoa ripoti za kazi ni sehemu muhimu sana ya mchakato wa kitaaluma kwa sababu ripoti hutoa taarifa rasmi za maendeleo, matokeo changamoto na mapendekezo kwa wasimamizi, wateja au timu ya kazi. Kila ripoti ninayoandaa inapaswa kuwa wazi, yenye mpangilio mzuri na kueleza ukweli bila upendeleo wowote. Kwanza napanga ripoti kwa kuzingatia malenga yake. Kwa mfano, kama ripoti ni ya kuonyesha maendeleo ya mradi, napanga sehemu zinazojumuisha utangulizi. Lengo la ripoti, kazi zilizofanyika, changamoto zilizokutana nazo, suluhisho zilizopendekezwa na mapendekezo ya hatua zinazofuata. Mpangilio huu hufanya ripoti iwe rahisi kusomeka na kueleweka kwa kila mtu anayesoma bila haja ufafanuzi wa ziada. Baada ya kupanga muhtasari na sehemu za ripoti, hatua inayofuata ni ukusunyaji wa data. Hii ni muhimu sana kwani ripoti yenye thamani lazima iwe na ushahidi na takwimu sahihi zinazo unga mkono taarifa zinazotolewa. Napitia rekodi za kazi, ripoti za awali, maoni ya wenzangu au takwimu zilizo kusanywa kutoka kwenye mradi husika. Kutokana ukusanyaji huu, nahakikisha kila taarifa ninayoingiza ni ya kweli na inadhibitishwa ili ripoti isibakie hoja au hoja zisizo na msingi. Hii pia hufanya ripoti kuwa nyenzo ya kuaminika kwa wale wanaohitaji taarifa hizo, iwe ni meneja, mteja au timu ya kazi. Hatua inayofuta ni kuandika ripoti yenye wazi na lugha sahihi, napendelea kutumia lugha isiyo na upendeleo, yenye ufafanuzi mzuri na maneno yanaweza kueleweka na kila msomaji. Kila kipengele cha ripoti kinapaswa kueleza maelezo kwa kina, ikijumuisha sababu, matokeo na jinsi jambo lilivyotekelezwa. Kwa mfano, badala kusema tu kazi hii ilifanikishwa napenda kusema kazi hii ilifanikishwa kwa kutumia mbinu ya a, ikizingatia mjadala rasilimali zilizopo na matokeo yaliyoonyesha ongezeko la nukta ishirini katika ufanisi wa mradi. Njia hii ya kutoa ripoti hufanya maelezo kuwa sahihi zaidi na hufanya ripoti kuwa nyenzo ya kufanya maamuzi kwa wasimamizi au timu nyingine. Zaidi ya hayo napenda kujumuisha vipengele vya graffiti, chati au jedwali wakati ripoti inaruhusu. Hizi husaidia kufafanua taarifa kwa njia rahisi na kuonyesha matokeo kwa wazi zaidi kuliko maandiko pekee. Hata hivyo kila graffiti, lazima iwe sahihi na iunge mkono hoja zinazotolewa kwani matumizi mabaya ya takwimu au chati, unaeza kuleta mkanganyiko au kutokweleweka. Mwisho, ninakikisha ripoti ina hitimisho wazi na mapendekezo yanaweza kutekelezwa hitimisho, linajumuisha muhtasari wa matokeo muhimu, changamoto zilizokutana nazo na hatua zinazopendekezwa za kurekebisha au kuboresha zaidi. Kwa jumla, kwandika ripoti za kazi ni mchakato unaohitaji mpangilio, ukaguzi wa data, wazi wa lugha na uthibitisho wa taarifa. Ripoti nzuri husaidia kuhakikisha timu inafanya kazi kwa usahihi, meneja au mteja anaelewa maendeleo na kila mtu anayehusiana na mradi anaweza kufanya maamuzi sahihi. Pia ripoti hufundisha nidhamu ya kazi, umakini na uwajibikaji. Kwani kila taarifa ina umuhimu na kila hatua inayofafanuliwa inapaswa kuwa ya kweli na yenye mantiki. Kwa hiyo, kuandaa ripoti si tu ni kazi ya kutoa taarifa, mbali ni chombo muhimu cha kuimarisha ufanisi, uwajibikaji na mafanikio kazini.

Napenda wanyama wa aina mbali mbali, lakini napendelea hasa wale ambao ni wapenzi wa binadamu, wanaweza kushirikiana na pia kutoa hisia za furaha na utulivu. Kwa mfano, napenda paka kwa sababu ni wanyama wapenzi wa kujitegemea kidogo, lakini wanapopenda mtu, wanatoa hisia za utulivu na furaha zisizo na kifani. Kila paka anatabia yake ya kipekee baadhi hupenda kukaa paja lako unapokaa, wengine hupenda kucheza na michezo midogo na wengine hupenda kupumzika pekeyao lakini wakijua kwako unapowataka. Hii inafanya paka kuwa rafiki wa kipekee, kwani unaweza kupata faraja na urafiki bila kupoteza uhuru wa wanyama hao. Zaidi ya paka napenda pia mbwa kwasababu wanatoa uaminifu wa kipekee na ni wanyama wa kijamii sana. Mbwa ni rafiki wa kweli wa mtu anayependa michezo, mazoezi na mwendo wa kila siku. Wanafuraha ya kushirikiana na wamiliki wao kucheza kutembea na mara nyingi hutoa ulinzi wa nyumbani kwa njia ya kipekee. Kutumia mda na mbwa ni njia nzuri ya kupata burudani, kujenga afya ya mwili, kupitia kutembea au kucheza na pia kujenga uhusiano mzuri wa kijamii na wanyama hawa wapenzi. Pia napenda wanyama wa porini kama vile ndege, pakapuri na wanyama wamaji. Ndege kwa mfano huni pa furaha ya kuna jinsi wanavyo paa kwa uhuru angani na ni aina ya kumbukumbu ya uzuri wa asili. Pakapuri wanapokuwa katika hifadhi au kwenye vedeo, hufundisha uvumilivu na kuonyesha uzuri watabia za wanyama. Kwani maranyingi huwa wakiishi kwa heshima na mpangilio wa jamii yao. Wanyama wa maji kama samaki au kobe pia hunipa starehe ya kuona rangu harakati na maisha yao ya amani ndani ya maji. Hizi zote ni aina za wanyama ambazo hunipa furaha burudani na hisia za utulivu. Kwa jumla, napenda wanyama ambao wanaonyesha uhusiano wa kipeke na binadamu, ambao wanatoa furaha, burudani na utulivu, napenda paka kwa urafiki wa kipeke na kujitegemea kwao, napenda umbwa kwa uaminifu wa mshikamano wao, na napenda wanyama waporini au maji kwa uzuri na utulivu wanaoleta. Kila aina ya wanyama inasifayake ya kipeke na napenda kujifunza kushirikiana na kufuraya kila moja wao kwa namna tofauti, jambo ambalo hufanya maisha yangu kuwa yenye furaha, lenye mafunzo ya kipeke kuhusu asili na usiano wa wanyama na binadamu.

Napenda kuwasiliana na watu kwa njia ilio wazi, yenye heshima na inayojenga uelewano wa kweli kati yangu na mtu ninayezungumza naye. Mawasiliano kwangu si tu kubadilishana maneno, bali ni mchakato wa kushirikiana mawazo, isia na mitamzamo kwa njia inayomfanya kila mtu ajiskie kusikilizwa na kuthaminiwa. Ninapo zungumza na mtu napenda kwanza kumsikiliza kwa makini kabla sijajibu. Kuskiliza hunisaidia kuelewa anachomaanisha, isia zake na mazingira anayotoka. Hii inanisaidia kutoa majibu yenye maana na kuepuka mawasiliano ya juu juu hayo yanaweza kusababisha kutoelewana. Kwa mawasiliano ya ana kwa ana, napenda kutumia lugha ya mwili kwa uangalifu. Macho kuonana, tabasamu la heshima na mkao mzuri hunisaidia kuonesha kwamba nina nia ya kweli ya kuwasiliana. Hata kimya kina nafasi yake, wakati mwingine kunyamaza kidogo humruhusu mwenzako kufikiria au kuendelea kueleza mawazo yake kwa uhuru. Napenda kutumia sauti yenye utulivo na maaneno yanayojenga, hata pale ambapo mazungumzo yanahusu hoja tofauti au changamoto. Kwa kufanya hivo, naepuka migogoro isio ya lazima na kusaidia mazungumuzo kubaki ya eshima yenye tija. Katika mawasiliano ya kitaaluma au ya kikazi, napenda uwazi wa mpangilio mzuri wa hoja. Ninapotoa taarifa, napenda iwe sahihi, fupi lakini yenye kueleweka. Ili yule ninayewasiliana naye apate ujumbe kwa urahisi. Pia napenda kuuliza maswali pale ambapo jambo haliko wazi. Kwa sababu kuuliza si dalili ya kutojua, bali ni ishara ya kutaka kuelewa vizuri. Mawasiliano ya aina hii unisaidia kujenga uaminifu kazini, kuboresha ushirikiano wa timu, na kuakisha kwamba kile mtu anafahamu wajibu wake bila mkanganyiko. Kwa upande wa mawasiliano ya kijamii, napenda kutumia lugha rafiki na yenye kuonyesha ukaribu. Ninapo zungumza na marafiki au familia, napenda kuwasiliana kwa uwazi wa hisia, kushiriki furaha huzuni na mawazo bila woga. Mawasiliano ya aina hii uimarisha uhusiano na kujenga ukaribu wa kweli. Pia napenda kuwasiliana kwa njia za kisasa kama simu, ujumbe mfupi au mitandao ya kijamii lakini kwa busara. Ninahakikisha ujumbe ninaotuma una heshima na hauna maneno yanayoweza kutafsiriwa vibaya. Kwa sababu maandishi hayana sauti au hisia za uso, hivyo ni raisi kutoelewana. Zaidi ya yote, napenda kuwasiliana kwa uaminifu na huruma. Ninajitahidi kuelewa kwamba kila mtu ana historia, hisia na changamoto zake. Hivyo mawasiliano yanapaswa kuzingatia utu wa binadamu. Hata ninapokosolewa, napenda kuskiliza kwa moyo wazi na kujifunza badala ya kujitetea haraka. Mawasiliano ya aina hii unisaidia kukua binafsi, kuboresha mausiano na kujenga mazingira mazuri ya kuishi na kufanya kazi. Kwa ujumla, napenda kuwasiliana kwa njia inayojenga, inayoeshimu tofauti za watu na inayolenga kuelewana badala ya kushinda hoja. Mawasiliano kwangu ni ndaraja linalounganisha watu na ni thamini sana uwezo wa kuleta amani ushirikiano na maendeleo katika maisha ya kila siku.

Napenda kuzungumza kuhusu siasa, lakini kwa njia ya busara, yenye heshima na inayolenga kuelewa zaidi badala ya kubishana au kugombana. Kwangu siasa sio tu habari za uchaguzi, vyama au viongozi, bali ni mjadala mpano au unaohusu maisha ya kila siku ya wananchi, maendeleo ya nchi, haki, uchumi, elimu, afya na mstakabali wa jamii kwa ujumla. Ninapozungumza kuhusu siasa, napenda kuanza kwa kusikiliza maoni ya wengine kwa sababu naamini kila mtu ana mtazamo wake unatokana na uzoefu wake binafsi, mazingira alikokulia na changamoto anazozipitia. Kusikiliza hunisaidia kuelewa kwa kina sababu zinazo mfanya mtu aamini au kuunga mkono msimamo fulani wa kisiasa. Napenda kujadili siasa kwa kutumia hoja na mifano halisi badala ya hisia kali au matusi. Kwa mfano, ninapozungumza kuhusu sera za serikali. Napenda kuangalia jinsi sera hizo zinavyoathiri wananchi wa kawaida. Kama wakulima, wafanyikazi, wanafunzi au wafanyibiashara wadogo. Hii hunisaidia kuona siasa kama chombo cha kutatua matatizo ya watu, si kama uwanja wa chuki au migawanyiko. Pia napenda kuzungumza kuhusu historia ya kisiasa kwa sababu kuelewa tulikotoka, husaidia kuelewa tulipo na tuko nakotaka kuenda kama taifa. Historia hutufundisha makosa yaliopita na mafanikio ilipatikana ili tusirudie makosa yale yale. Hata hivyo, napenda kuzungumza kuhusu siasa katika mazingira yenye heshima na utulivu. Najua kuwa siasa ni mada nyeti ambayo inaweza kusababisha migongano ikiwa haitazungumuzwa kwa busara. Ndio maana huwa makini kuchagua maneno yangu, kuepuka lugha ya kejeli na kuheshimu tofauti za mawazo. Sioni mtu mwenye mtazamo tofauti kama adui, bali kama mtu mwenye mawazo tofauti yanayoweza kunifundisha kitu kipya. Kwangu, mjadala mzuri wa kisiasa ni ule unaowacha wote wawili wakijifunza hata kama hawajakubaliana mwisho wa siku. Zaidi ya hilo, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu ni njia ya kujenga ufahamu na uwajibikaji wa kiraia. Kadri watu wanavyoelewa siasa, ndivyo wanavyoweza kufanya maamuzi bora kama wananchi, hasa wakati wa uchaguzi au kushiriki katika maswala ya jamii. Ninapenda kuhimiza watu kuona siasa kama kitu cha mbali au cha viongozi pekee bali kama jambo linalomhusu kila mtu. Kodi tunazolipa, huduma tunazopata na fursa tulizonazo vyote vina uhusiano kwa moja na maamuzi ya kiasa. Kwa ujumla, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa lengo la kujifunza, kuelewa na kuchangia mawazo chanya yanayoeza kuleta maendeleo. Sipendi siasa za matusi, chuki au upofu wa kufuatilia mtu au chama bila kufikiria. Napenda siasa za hoja, uwazi na kuheshimiana. Kwangu kuzungumza kuhusu siasa ni njia ya kukuza fikra pana, kujenga jamii inayojali maslahi ya wote na kuhimiza uwajibikaji kwa viongozi na wananchi kwa pamoja. Ni mjadala muhimu ambao ukifanywa kwa busara unaweza kuwa chombo cha amani, maendeleo na mabadiliko chanya katika jamii.

Ndio, nimewai kusafiri kwa ndege na kila safari yangu imekuwa na uzoefu wa kipekee, ambao umetofautiana kulingana na sababu ya safari, muda na inchi nilizozitembelea. Kwa kawaida, safari kwa ndege huanza kwa maandalizi makubwa na napenda kwa akikisha kwamba kila kitu kiko tayari kabla ya kuondoka. Hii inajumuisha kwa akikisha tiketi ziko sahihi, kuchunguza mizigo yangu, kuandaa nyaraka muhimu kama pasipoti au visa, na pia kuzingatia wakati wa kuwasili kwenye uwanja wa ndege ili kuepuka msongamano au kuchelewa. Maandalizi haya hufundisha nidhamu, mpangalio na uvumilivu. Kwa sababu safari za ndege mara nyingi zinahitaji kuwa na mpangilio mzuri na kuzingatia muda, kila hatua ya safari. Nilipowasili kwenye uwanja wa ndege, napenda kuchunguza mazingira kabla ya kuendelea na safari yangu. Uwanja wa ndege huwa na shughuli nyingi, abiria wanapita kwa usalama, ndege zinapita kwenye uwanja na watu kutoka sehemu mbalumbali wanakusanyika. Hii ni aina ya burudani ya kuona watu kutoka tamaduni tofauti, aina za mitindo, lugha wanazozitumia na hata tabia zao. Safari za ndege pia hufundisha uvumilivu kwa sababu, maranyingi kuna foleni, ukaguzi usalama na taratibu za kuingia ndege. Ata hivo, uvumilivu huo ni sehemu ya uzoefu mzuri wa kusafiri kwa ndege. Kwani unapofika mwisho wa safari, unapata furaha kubwa ya kufanikisha kila kitu. Wakati wa kuingia ndani ya ndege, napenda kuchukua nafasi nzuri kusimama kwa utulivu na kuangalia usalama wa ndege na maelekezo ya abiria. Ndege ni sehemu ya kipekee, kwa sababu unapofika juu angani, unapata mtazamo wa ajabu, wadunia kutoka juu, kutazama miji, milima, mito na wanyama, kinakupa uhisia ya huru na urembo wa asili. Hii ni sehemu ya sababu ni nazozipenda kusafiri kwa ndege. Kwani inaunganisha hisia ya shauku, furaha na mtazamo mpano wa maisha. Zaidi ya hayo, kusafiri kwa ndege hufundisha umuhimu wa kupanda muda na kukabiliana na hali zisizo tarajiwa. Wakati mwingine ndege inaeza kuchelewa, hali ya hewa inaeza kuathiri safari au kuna usumbufu mdogo kama viti, vyenye karibu sana au milango ya chakula isiokithi matarajio. Hata hivo, uzoefu huu hufundisha uvumilivu, utaratibu na jinsi ya kukabiliana na changamoto bila kuchukia au kuchanganyikiwa. Pia safari za ndege hufundisha kutegemea wengine na kushirikiana. Mfano, mwenzetu wa abiria wanaposhirikiana kwa uheshima na abiria wengine, inafanya safari kuwa rahisi na ya furaha zaidi. Kwa jumla, safiri kwa ndege ni mchanganyiko wa shauku, furaha, uvumilivu na mafunzo ya maisha. Ni uzoefu wa kipekee ambao, hunipa mchazamo mpya wa dunia, kunifundisha mpangilio na nidhamu, na pia kunisaidia kuwa na saburi na utulivu, wakati wa changamoto ndogo zinazo jitokeza. Kila safari ni fursa ya kujifunza kitu kipya, kuundana na watu tofauti, na pia kushuudia uzuri wa dunia kutoka juu. Kwa hivo, kusafiri kwa ndege si tu njia ya kusafiri haraka, bali ni uzoefu wa kipekee unao ijenga kia akili, hisia na mtazamo wa maisha.

Napendelea sana kupunguza matumizi ya plastiki kwa sababu plastiki ni hatari kwa mazingira, wanyama na hata afya ya binadamu pale inapopotea kwenye mito, bahari au ardhi. Kwa hivyo, ninajaribu kufanya mabadiliko madogo, lakini yeye tija katika maisha yangu ya kila siku ili kushirikiana na kulinda sayari yetu. Kwanza kabisa napendelea kutumia mifuko ya mitungi au begi za kitambaa badala ya kutumia begi za plastiki kila ninapokuwa dukani. Kwa mfano, ninapokuwa na vitu vya kununua, vyakula, dawa au bidhaa ndogo, napanga begi zangu na mitungi au kadi za kutumika tena. Hii hufundisha nidhamu na mpangilio wa maisha kwani nahitaji kujiandaa kabla ya kwenda dukani, lakini ni hatua rahisi na yenye tija. Zaidi ya hilo, napendelea kutumia chombo cha maji kilichoweza kutumika tena badala ya kutumia chupa za plastiki za mara moja. Chombo hiki ninachopenda kutumia mara kwa mara husaidia kupunguza idadi ya chupa zinazoongezeka kwenye mazingira na kuondoa taka zinazochafua mito, mabwawa na bahari. Vilevile napendelea kutumia vyombo vya chakula vya chuma au kioo badala ya plastiki hasa pale ninapopika nyumbani au kununua chakula cha haraka. Kwa kufanya hivyo, napunguza uwezekano wa plastiki kuingia kwenye mfumo wa chakula cha kila siku na kuchangia chaka zisipotee. Mara nyingi pia napenda kuchukua hatua za ubunifu kama vile kutumia tena plastiki zilizopo kwa mfano baadhi ya mifuko ya plastiki ya chupa ambazo ningekuwa nitaacha. Zinatumika tena kama mifuko ya kuhifadhi vitu, kutengeneza mabegi madogo au hata kazi za sanaa. Njia hii hufundisha ubunifu, kuzingatia rasilimali na kupunguza taka. Aidha, napendelea kuelimisha familia yangu, marafiki na wenzangu kuhusu umuhimu wa kupunguza plastiki. Kwa kushirikiana na wengine hatua zangu ndogo zinapata msaada mkubwa. Kwani kila mtu anaposhirikiana, idadi ya plastiki inayotumika inapungua kwa kiwango kikubwa. Zaidi ya hayo, napendelea kuchagua bidhaa zinazotengenezwa kwa vifaa vinavyoweza kuharibika au vilivyo rafiki kwa mazingira badala ya plastiki isiyoharibika. Hii ni njia ya kuhakikisha kuwa maisha yangu ya kila siku yanaendana na kulinda mazingira kwa muda mrefu. Pia napendelea kushiriki katika kampeni za jamii zinazohamasisha kupunguza plastiki kama vile ukaguzi wa mazingira, ufafanuzi wa shule au jamii na kushiriki kwenye miradi ya kusafisha mabwawa, mito na barabara. Kwa jumla, napunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko ya kitambaa, vyombo vinavyoweza kutumika tena, chombo cha maji kinachoweza kudumu, ama kutumia plastiki zilizopo, kuchagua bidhaa rafiki kwa mazingira, na kushirikiana na wengine katika elimu na kampeni za kupunguza plastiki. Hatua hizi kidogo kila siku husaidia kupunguza uchafuzi wa plastiki, kulinda wanyama na mazingira na pia kuunda utamaduni wa kuishi kwa njia endelevu. Kupunguza plastiki si kazi ngumu ikiwa mtu ana mpango, nidhamu na moyo wa kushirikiana na ni jambo linalotoa faida kubwa kwa vizazi vya sasa na vya baadaye.

Ningependa kuona maendeleo makubwa katika jamii yetu ambayo hayana uhusiano tu na uchumi bali pia ni ya kijamii kitamaduni na kiikolojia. Kwa mfano, napenda jamii ambayo kila mtu ana fursa sawa za kupata elimu ya kiwango cha juu bila kujali hali yake ya kifedha kabila au sehemu anayotaka. Elimu ni msingi wa maendeleo kwani inamfunza mtu ustadi muhimu kuunda mawazo ya ubunifu na kufanikisha maendeleo binafsi na ya kitaifa. Napenda kuona shule zenye vifaa vya kisasa, walimu wenye mafunzo bora na mpango wa masomo unaowawezesha kila mtoto kuelewa, kujifunza na kujendeleza. Hii itasaidia kupunguza tofauti za kijami na kutoa kila mtu nafasi ya kufanikisha malengo yake. Zaidi ya elimu napenda kuona jamii yenye huduma za afya bora na zinapopatikana kwa urahisi kwa kila mtu. Hii ni pamoja na hospitali zenye vifaa vya kutosha madaktari na wauguzi wenye ujuzi na huduma za chanjo na lishe kwa watoto au wazee. Jamii yenye afya bora ni jamii yenye nguvu na inayoweza kushugulikia changamoto za maisha kwa urahisi zaidi. Zaidi ya hayo, napenda jamii ambayo inahimiza afya ya akili, inatumbua umuhimu wa starehe burudani na kusaidia watu walio na changamoto za kihisia. Hii itasaidia kuunda jamii yenye furaha na uthabiti wa kijamii. Napenda pia kuona maendeleo katika miundombingu na mazingira. Kwa mfano, barabara safi na salama, usafiri wa umma wa kuaminika na nishati safi na endelevu ni ishara za jamii inayojali raia wake. Pia napenda kuona jamii inayojali mazingira, ikipunguza uchafuzi, kuhifadhi mito na misitu na kushirikiana kupunguza taka na plastiki. Jamii ambayo inajali mazingira inahakikisha vizazi vijavyo vina maisha bora, afya na fursa za maendeleo. Zaidi ya hilo, napenda kuona mijini na vijijini yenye umaridadi wa mpangilio, mashamba yanayotoa chakula kwa wote na maeneo ya michezo na burudani kwa wototo na vijana. Zaidi ya maendeleo ya kimsingi, napenda kuona jamii yenye mshikamano wa kijamii, heshima kwa tofauti za dini, kabila na mitazamo, jamii ambayo kila mtu anaheshimiwa ana usalama na anapewa nafasi ya kutoa maoni na kushirikia na ina nguvu ya kipekee ya kuendeleza maendeleo ya papa moja. Napenda pia kuona vijana wakihamasishwa kushiriki katika maamuzi, kuunda miradi ya kijamii na kuwa na nafasi katika uongozi kwani vijana ndio, chanjo, cha ubunifu na mabadiliko. Kwa jumla, napenda kuona jamii ambayo ina maendeleo ya elimu, afya, miundombinu, mazingira mshikamano wa kijamii na ushiriki wa wananchi. Jamii kama hii si tu inafanikisha maisha bora kwa kila mtu bali inachangia ustawi wa taifa kwa ujumla. Napenda kuona kila mtu akipata fursa ya kufanikisha ndoto zake. Kuishi kwa amani na kushirikana kwa manufaa yao wote. Jamii yenye maendeleo ni jamii inayojali raia wake mazingira na mustakabali wa vizazi vijavyo. Na hivyo ndiyo jamii ninayopenda kuona ikienea na kustawi kila mahali.

Penda keki za aina mbalimbali lakini kuna baadhi ambazo kwa kweli hunipa furaha zaidi kutokana na ladha harufu na muundo wake wa kipekee. Kwa mfano napenda sana keki ya chokoleti kwa sababu ni tamu ina ladha tajiri na mara nyingi unapokula kipande chake. Unanuka harufu nzuri ya chokoleti inayokufanya ufurahie kila kipande. Keki ya chokoleti pia ni rahisi kuendana na vipodozi mbalimbali kama krimu yoyote ambayo inaongezwa muundo wake wa ladha na kuifanya kuwa ya kipekee zaidi. Kwa kweli, kipande kidogo cha keki ya chokoleti kinaweza kukubadilishia siku yako kuwa ya furaha, hasa unapokula na marafiki au familia. Zaidi ya chokoleti napenda pia keki ya vanilla au ya asili kwa sababu ni nyepesi haina ladha kali sana na inafaa kwa kila aina ya hafla. Keki ya vanilla ni ya kipekee kwa sababu unaweza kuipamba kwa urahisi na kuifanya kuwa keki ya kuvutia zaidi kwa kutumia matunda au krimu yoyote. Napenda pia kutumia keki ya vanila kama msingi wa kujaribu ladha nyingine kwa mfano kuichanganya na krimu ya stroberi au chokoleti jambo linalongeza ladha na mvuto wa keki. Hii ni aina ya keki ambayo si tu ni tamu bali pia ni rahisi kufurahia bila kuhisi uzito mwingi.

Mwenda kueka malengo ya kila muhizi kazi ni kwa sababu ninjia ya nyinguvia kupanga kazi, kuongeza ufanisi na kuakikisha kila mwezi unafanikisha hatuwa za maendeleo binafsi na za kikazi. Kwa kawaida, napanga malengo haya mapema mwanzoni mwamwezi nikizingatia vipaumbelo vya kazi, taratibu za timu na mda unapotikana. Kueka malengo si tu kuandika majina ya kazi bali ni kuelewa kwa kina ni nini kinachotakiwa kufanikishwa ni kwa jinsi gani nitakavyo pima mafanikio na ni hatua zipi za kati zinazotolea matokeo. Kwa njia hii malengo hutoa muongozo wa kila siku wa kufanya kazi kwa mpangilio bila kupoteza muda au nguvu. Kwanza napendelea kueka malengo ambayo yanaweza kupimika. Hii ni muhimu kwa sababu inafanya niweze kuona maendeleo yangu kila wakati. Kwa mfano, badala ya kusema nitafanya kazi bora zaidi napendelea kusema, nita kamilisha ripoti tatu za mradi kabla ya mwisho wa mwezi, au nitakikisha kwa jumla ya malipo ya wateja imekamilika ndani ya taree zilizo pangwa. Malengo yanayopimika hufundisha nidhamu, umakini na uwajibikaji. Kwa ni kila hatuwa inakipimo cha kufanikisha matokeo na iniumiza pali ninaposhindwa kufanikisha malengo hayo.